Shughuli yangu ya kupendeza, ninaipenda ni kusoma vitabu kwa sababu huniongeza maalifa na kunipanua mawazo. Yapili ni kwa shuburi ninaipenda ni kucheza michezo kwa sababu hunifanya kuwa na afia njema na kunifuraisha. Shuburi ninayoipenda pia ni kujifunza mambo mapya. Kwani hunisaidia kujiendeleza kila siku. Asante.

Asante sana kwa hili swali. Mzuri. Majira ninayopenda, zaidi ni majira ya masika. Napenda majira haya kwa sababu hari ya hewa huwa ya wastani. Si joto kari, wala si baridi kari sana. Nakumbuka nilianzaku kuyapenda kwa sababu wakatu wa masika, mazingira huwa, ya kijani na mawa, uchanua. Jabo linalofanya mandhari iwe mzuri sana. Wakati wa majira haya napenda kuchezamichezonje. Kutembia na marafiki na kufuraya hewa safi. Hali ya hewa hunifanya nijisikie mwenye furaha muturivu na mwenye guvu ya kufanya shuguri baribari. Asante sana.

Asante kwa hili swali. Ndiyo napenda kuiba. Kuimba hunifanya nijisikie furaha. Kuna nisaidia kupumzika. Huanaimba wakati wa burudani au nikiwa na marafiki. Kuimba, wacha nisemi pia hunifanya nijiamini zaidi na kufurahia mziki. Asante.

Ma rengo yangu katika kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidi. Kwa jibika na akua mwaminifu. Nataa kufanya kazi yangu kwa ufanisi ili kufanikisha ma rengo yangu ya maisha na kusaidia familiar yangu. Pia na tamani kujifunza mabuma pia kazini. Kuboresha ujuzu yuangu na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Rengo rangu kubwa ni kufanikiwa katika kazi yangu na kuchangia maendeleo ya janu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya huni saidia kujifunza mambo mapya, kurahishisha kazi na kuboresha mawasiliano. Kupitia teknolojia mpya, ninaweza kuongeza maarifa yangu na kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa. Pia teknolojia hu ni fanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kujiedeleza kielimu na jamii na kijamii. Asante.

Mimi husoma habari mutadaoni kwenye tovuti baribari za habari kama BBC Swahili. VOA kiswahili na Tuko News iri kupata taarifa za sasa na kuerewa kinachoederea duniani. Pia napenda kusoma makara za manda baribari kwenye blogu na mitadao ya kijami. Hasaa zinazo husiana na masuwara ya kierimu. Teknolojia na maedereo ya kijami.

Kinyuaji bariri ninaja kipenda ni juisi ya matuda, hasa juisi ya machungo. Uda penda kinyuaji chiki kosababu ni kitamu na hunsaidi ya kupamu iligu. Pia hunifanya ni jisikie vizuri hasa wakati wa joto. Bari na ladha yake mzuri, juisi ya matuda ni bora kwaafia. Asanti.

Asanti sana kwa hili swali nzuri. Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wa maharagwe Napenda kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu ni bora kwa afya. Pia napenda kujaribu aina tofauti za vyakula. Laki ni wali na maharagwe daima yanabakia kuwa kipenzi changu. Kila wakati ni napokula, hunifanya ni jiskie furaha na kuridhika.

Somo ninalopenda shuleni ni hisabati. Napenda hisabati kwa sababu hunifudisha jinsi ya kutatua matatizo kwa ufasaha na kuzingatia mantiki. Kila mara ninapo kamilisha tatizo, hunifanya nijisikie furaha na kujijamini zaidi. Pia hisabati ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Kwa hivyo napenda kujifunza mambo mapya kila wakati darasani.

Ndio, napenda kuvaa vipuli, ninavipenda kwa sababu vinaongeza mvuto na kunifanya nijisikie nipo nadhifu na nathari. Mara nyingi napendelea vipuli vidogo na vya kawaida kwa matumizi ya kila siku, lakini pia napenda kuvaa vipuli vya kumimina au vya kuvutia. Zaidi pale ninahudhuria hafla maalum kwangu. Vipuli ni njia ya kunyonyesha mutindo wangu wa kujiamini.

Na pena kusafedi niki tumia GPS kusababu ni rahisi na haraka zaidi. GPS huni saidi ya kufika ina kukuenda bila kupotea. Huniwanisha jia mbada ra edapo kuna foreni. Na huniipa wakika wa muda wa kufika. Hata yivyo pia ni na werewa wa kutumia na manie ya kawaida pare ina poita jika. Asa komaenyo wabaya mtadao haupotikani. Kuangu GPS nchiagukuraki sasa. Dinaro dahisisha safarin na kukuwa muda.

Wakati ninapokuwa na furaha, najifurahisha kwa kufanya mabo ninayoyapeda. Naweza kusikiriza mziki, kucheka na marafiki, au kufanya shuguri zinazo niacha nikiwa na amani ya moyoni kama kutembea au kusoma. Pia, hupenda kusherehekea mafanikio madogo, kwa kujipongeza na kuwashukuru wariyo nizunguka. Jabo, inayoniongeza furaha na motisha yangu ya kuendelea bere.

Ndiyo, napenda kutowa sadaka au michango pare ninapoweza, hindi kwa sababu hu nipa furaha kusaidia wengine na kushirikiana katika jami. Michango hii inaweza kuwa ya kifedha, msaanda wa vitu, au hata msaada wa muda wangu kushirikiana katika shughuli za kijami. Kwa upade wangu, nijia nzuri ya kujenga tabia ya huruma, kushirikiana na kusaidia ware wario na maitaji marumu.

Napenda sana sanaa ya michoro na rangi, kwa sababu hunipa uhuru wa kuoenyesha hisia na mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Pia napenda sanaa ya kipiga picha, photography. Kwa ni ni inanakilisha uzuri wa mazingira na matukio kwa namna ya kudumu na sanaa ya mziki. Ambayo hunifanya nijisikie furaha na utulivu.

Ndio, ninavaa Miwani. Naitumia hasa wakati wa kusoma, kutumia kompyuta, au kufanya kazi nazohitajika kuwa na umakini. Miwani hunisaidia kulinda macho yangu na kuhakikisha. Ninaona vizuri bila kuchoka. Pia baadhi ya miwani ninayovaa ni ya mtindo, ambayo pia huniongezea mwonekano mzuri. Na kuonyesha ladha yangu katika mitindo.